Ninawakaribisha wafanyikazi wapya kwanjia ya kirafiki, yenye heshima na inayo wafanya wajisikie wako nyumbani hivi ndivyo ningefanya salamu za joto utambulisho mfupi kuwatambulisha kwa wengine, kuwapa nafasi ya kuuliza maswali kuwakikishia msaada kama tutakuwa pamoja hadi ujisikie umezoea.